Napenda sana chumba changu cha kulala, nisehemu ambapo pametulia, pasafi, panapendeza, hapa ingiliwi na watoto kuchafuachafua, watoto wanavyumba vyao. Kwangu nina chumba changu cha kulala napenda sana chumba changu cha kulala kwa sababu ya usafi na utulivu uliopo pale chumbani. Napenda namna ambavyo kina mwanga mzuri, madirisha yake ni makubwa. Kwa hiyo, mwanga unaingia wa kutosha. Napenda namna kitanda kilivyokaa, na nikiwa chumbani najisikia furaha sana. Napenda kulala katika kitanda changu huku nikiendelea na shughuli nyingine, kama vile kuchezea simu.